Unasherehekea siku yako ya kuzaliwa vipi? Siku yangu ya kuzaliwa bana mi huwa nasherehekea siku moja moja na huwa sisherehekei kila mwaka. Kwa hiyo kama labda mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano naeza nikasherehekea. Mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na sita naeza nisisherehekee. Elfu mbili na ishirini na saba naeza nikasherehekea au nisisherehekee hiyo inategemea na nafasi kama nimepata nafasi lakini pia kama nimepata pesa. Unajua pesa ni tatizo kwa hiyo. Kuna wakati unakuta hela hauna. Sisherehekei lakini kama ninaanza nasherehekea. Jinsi ya kusherehekea. Kwanza kabisa naenda kwa Bwana asubuhi namshukuru mungu kwa kuwa amenipa neema hiyo ya kuzaliwa. Kwa sababu nimezaliwa namshukuru mungu. Nikishamaliza ndo naweka na nia ya misa kabisa. Nafanya misa pale. Kwa mshukuru kweli kweli halafu baada ya hapo nikimaliza misa narudi mtaani. Naendelea na shughuli zangu. Nafurahia jioni. Naeza nikatoka labda nikaenda sehemu fulani hivo. Mfano mwaka fulani nilienda kwenye restaurant kusherehekea huko na wafanyakazi wenzangu. Basi ilikuwa ni furaha sana.

Unaoga mara ngapi kwa siku? Hili swali bana. Idadi ya kuoga inategemea na joto la siku hiyo. Pia inategemea na mkoa uliopo. Kimfano kwa sasa nipo daresalam ninaoga mara mbili kwa siku. Ninaamka asubui, ninaoga kabla ya kuenda kazini, na nikirudi jioni, ninakaa nafanya shughuli zangu wakati wa kulala, kabla sijalala lazima nioge ili niweze kulala. Bila kuoga hiyo jioni, utajikuta unanata kitandani, yaani ukijigusa, unasikia jasho, unanatanata kwa hiyo ushindwa kulala kwa sababu unakosa raha kabisa. Lakini kama nipo mkoa ambao ni Tanzania hapa hapa lakini ni mkoa baridi. Hapo nitaoga mara moja kwa siku moja ambayo inawezakuwa ni asubuhi peke yake kwa sababu jioni baridi inakuwa ni kali au ikawa ni mchana inategemea sasa na shughuli. Kama shughuli zangu zinanipa nafasi kupumzika mchana ninaoga mchana wakati ambapo jua limeshatoka maana mara nyingi mchana unakuta jua limetoka. Lakini kama ni kipindi cha baridi kali kabisa basi hapo siogi. Yani siogi kila siku. Naeza nikaoga labda mara moja kila baada siku tatu. Ivo kwa sababu hapo yanakuwa ni maji ya baridi. Lakini kama ni maji ya moto maji ya moto huwaga ni mazuri kuoga yani ukiwa unaoga unajisikia raha kweli. Sema shidake ni moja ukiwa umejimwagia maji ya moto. Kale kabaridi fulani huwaga kanapita pale. Kana kupiga yani unasikia. Kabaridi kakali. Yani ukiwa unaoga maji ya moto inakufanya utamani kuwa unajimwagia maji ya moto mda wote wanapokuwa bafuni hili usipate muda wa kupumua na kupata ile baridi kwa hiyo inategemea kama ni maji ya moto basi naeza kuwa naoga hata kila siku mara moja kwenye baridi lakini kama ni maji ya baridi naeza nikaoga mara moja kila baada ya siku tatu.

Mazingila gani ya kazi unapendelea? Mazingila ya kazi nayoyapendelea, kwanza kabisa napendelea mazingila ambayo ni masafi. Sisi kama binadamu tunavutiwa zaidi na mazingila ambayo ni masafi, nzi ndo anapenda mazingila machafu, ndo maana anakaa chooni na kathalika. Lakini binadamu sisi tunapenda mazingila masafi. Kwa hiyo sifa ya kwanza, mazingila ayo lazima yawe masafi. Jambo la pili, napendelea kama ni golofani, basilo golofa liwe lina vioo vingi yaani. Nikiwa nimekaa pale kwenye ofisi, nikiangalia nje nione. Nijione nipo juu ya golofa afu nione nje. Labda kama nione majengo mengine afu mi niwe juu. Au kama sio hivo basi nione Nandi majengo mengine lakini uko nje pawe kuna hali flani ya uwote wa asili. Kama vile miti miti nione ndege ndege wana luka luka nisikie wana lia hivo. Ni mazingila mazuli. Lakini kwa mazingila kabisa mazingila anayoyapenda kama mi ndo ningekuwa naamua ni wapi ofisi ikae basi napendelea zaidi mazingila ambayo yametulia, yana misitu, ya na poli, ya na ukijani mwingi. Ndiyo mazikila nayo ya pendelea zaidi.

Mfereji gani wa TV unaofuata? Kwanza, sisi huku Tanzania, mfereji wa TV, hatuiti mfereji wa TV, najua hapo ulimaanisha channel. Sisi tunaita channel, sema tunaitamuka kwa kiswahili, kwa tunasema labda channel number fulani, labda channel ya Supersport mbili, labda channel ya Star Times Swahili, channel ya Star Time Bongo, channel ya Maisha Mejik Bongo, hivyo, ndio tunavyoita, sio mfereji. Lakini, kwa maana ya kufuatilia sana mifireji ya kwenye TV, mimi sifuatili sana zile mifereji za televisioni za nje kama vile Prime Television na kadhalika. Isipokuwa, mimi ni mpenzi wa filamu badala ya tamthilia. Maana najua kwenye mifireji mingi ya TV hizo channel, mara nyingi wanatoa, wanaonyesha tamthilia fulani. Lakini siamimi sifuatili tamthilia kwa sababu tamthilia zinatumia muda mwingi. Isipokuwa mimi napendelea zaidi kuangalia filamu moja moja hizi tunaita single movie na aina single movie ninazozipendelea ni action.

Je, unatumia teknolojia ya sauti? Teknolojia sauti hapa kwanza, kama mlimaanisha sauti kimfano kama hivi navyoongea, alafu inasikilizwa, alafu inafanyiwa kazi na AI, hiyo ni ninatumia. Natumia Google Assistant, natumia na nyingine nyingi, mfano ikiwa unawasiliana na AI, kuna ile option ya kwenda pale mubashara, unakuwa unaoangea kama live. Kwa unavyoongea nae na yenyewe inakusikiliza, unaiibu. Inakujibu, unaijibu, inakujibu hivo mnaendelea kuwasiliana hiyo ni moja ya teknolojia ambapo mimi huitumia moja kwa moja. Njia ya pili, teknolojia ya sauti inayutumia. Ninatumia kwenye vifaa vya mawasiliano. Mfano, swala la simu, swala la kurekodi. Kwenye simu kuna simu imeandikwa kurekodi sauti ile Audio recording, ko ninabonyeza pale nawarekodi. Labda navoimba ninavoongea na kadhalika. Sehemu nyingine ninayotumia. Ninaona kwenye zile Earphones za siku zile earpods huwa nyingine zimeandikwa kwamba izi zina mfumo wa kuondoa kelele au mawimbi ya kelele. Kwamba they have noise cancellation system. Basi mimi kwa kuwa natumia na ni mtumiaji wa hizo earpods. Basi kwa namna moja ama nyingine na mimi natumia hizo teknolojia.

Unaandaa ripoti za kazi vipi? Kwenye swala la ripoti za kazi, mara nyingi mimi huanda word document, kama sio word document, basi naandaa PDF. Kama siyo PDF, na yaani ili niweze kupata PDF inabidi niwe nimeandaa document kama ya word au labda ya PPT PowerPoint Presentation, ndo baadaye nibadilishi iwe PDF. Lakini mara nyingi mfumo ambao ni natumia kuandaa hizo ripoti zangu za kazi, huwa unakuwa ni PowerPoint Presentation. Yaani naandaa slide baadaye naibadilishe inakuwa PDF. Lakini pia naweza nikatumia word document. Yaani nyaraka hiyo ambao una uwezo wa kuihariri kuiandika kuiedit. Lakini pia naeza nikaandaa file la Excel hoyo ndiyo mifumo ambayo mara nyingi mimi huitumia katika maandalizi yangu ya ripoti za kikazi japo zipo ripoti nyingine ambazo naeza kuwa naziandaa. Lakini hizo sio mara kwa mara kama ilivyo slide yaani PowerPoint presentation pamoja na word document.

Unapendelea shati au tisheti. Mimi malanyingi napendelea kuva tisheti kwa zile shuguli ambazo zinatoa jasho jingi. Lakini shati napendelea pale ambapo ninataka kuvaa mavazi ambayo ni rasmi zaidi. Mfano ninavo kuenda kwenye matukio mbalimbali kama vile sherehe, hapo ninavo kuenda kwenye matukio mbalimbali kama vile kusafisha fukwe zabali, hapo ninavuati sheti. Kwa hiyo, swala la mavazi inategemea na muktadha wa tukio ninalo kuenda. Kama nitukia ambalo ni rasmi sana, basi ninavaa shati. Kama nitukia ambalo sio rasmi sana, ninavaa tisheti. Lakini kwa maana ya nguo, ninazovaa, ninapo kuwa nimekaa katika hali ya kawaida abda nyumbani, mala nyingi uwa ni tisheti. Kwa sababu tishiti, haina mambo ya vifungo wakati wakuvaa na kuvua. Tishiti ni swala tula kuipandisha juu ya mikono na kuitua shingoni na kuwa umeivua. Lakini shati, kulivua, ukiwe umefunga vifungo, nezo kachana vile vifungo, kwa ukavikata vyote, kuhu inakulazimu anze kufungua kifungua kimoja kimoja. Sako, tokana na mazingile ajoto la Tanzania Dar eslam. Ukiwa na vahashati ya lafu umifika mahali mbako kuna ajoto. Unataka uvuwe tenu tanza kufungua vifungu kimoja kimoja. Inakua ni usumbufu. Kilo kiume vahatisheti, nisuala la kufuwa tumala moja. Shwa, kama umeme, unapita kama upepu.

Nini kinacho kufanya ucheke? Jambo la kwanza linalofanya mtu acheke ni kitu ambacho kinatafsiliwa katika ubongo wake kama kichekesho. Hicho humfanya mtu acheke mfano. Katika hali ya kawaida labda unapo kuwa umekutana na mtu alafu akaongea kitu ambacho we kitakufuraisha. Hapo unaeza kujikuta unacheka. Lakini pia mtu anavozungumza utani. Hapo utacheka. Kitu kingine ukienda kwenye matamasha mbalimbali ambayo yanahusika na kufanya zile vichekesho wanaita stand up comedy. Apo utacheka pia kwa hiyo mimi mala nyingi ujikuta katika mazingila la kucheka katika kila siku. Shuguli zangu za kila siku ninajikuta ninacheka mtu akiongea vitu ambao vinanichekesha au nikienda kwenye kutazama vichekesho mbalimbali na kadhalika lakini kucheka chochote kinachochekesha basi mala nyingi katika ali ya kibinadamu kinanichekesha. Ila ninapokuwa katika matukio ambao ni rasmi au mahali ambapo swala la kucheka linaeza likatafsiliwa katika hali ambao ni hasi, basi ujizuia na kuto kucheka. Lengo ni niwezi kuishi vizuli na nisije nikatafsiliwa vibaya katika jamii.

Unasasisha vifaa vyako mara ngapi? Kwenye swala la kusasisha vifaa vyangu mara ngapi hapo inategemea na taarifa nitakazozipata kwenye hicho kifaa. Mfano, kifaa changu labda cha simu au televisheni au labda kompyuta imeniambia kwamba program ya simu au program ya kompyuta au program ya kwenye tv unayoitumia kwa namna moja ama nyingine imepitwa na wakati. Hivyo natakiwa uisasishe, yani uiupdate. Ninabonyeza kile kitufe cha kusasisha na anasasisha. Kwa hiyo hapa inategemea zaidi kama nimepatiwa taarifa na hiyo program. Lakini kama sijapatiwa taarifa basi nina utamaduni wa kuenda kule kwenye sehemu ya mipangilio yaani setting. Ninaangalia kuna option inaitwa update nahisi mala nyingi tunatumia kwenye simu zetu kingeleza kwaio. Naisema kama ilivyo imeandikwa update au checking for update. Basi nikibonyeza kwenye checking for update ninakuta kuna toleo jipya limetoka. Basi ninasasisha. Ninaupdate simu yangu. Baada ya hapo ninarestart. Na hilo sasisho linaanza kufanya kazi.